Ndiyo, inawezekana kabisa. Kuishi siku moja bila teknolojia. Ingawa, si rahisi kwa wengi wetu. Bila teknolojia, mtu anaweza kuzungumza ana kwa ana na watu. Kusoma vitabu vya makaratasi. Kufanya kazi za mikono au mazoezi. Kutumia mda kutafakari, kuandika au kupumzika. Kufurahia mazingira ya asili Changamoto kubwa ni mawasiliano na upatikananji wa taarifa, lakini siku moja inaweza kuwa nafasi nzuri ya kumpumzisha akili. Asante.